Naam napenda kitanda kigumu kwa sababu ya afya yangu ya mgongo nilijaribu kitanda kizuri mara moja niliamua kupanda usiku kucha kwa maumivu kitanda kigumu kinanisaidia mgongo wangu kutumia umbo sahihi na usingizi huo mzito zaidi lakini nimekutana na wenzangu wanaopenda kuzota kwenye kitanda kizuri ama kwa pamba na kusema unajiskia kama mfalme.